Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea katika maeneo mapya. Yaweza kuwa maeneo ye nye barafu ama fukwe ze nye mvuto. Lengo likiwa ni kujifunza mambo mapya. Lakini ningependa kutembea nikiwa na familia. Huko tunaweza kujenga ukarimu zaidi na kufraia kwa pamoja.

Mimi si mtembeaji sana, lakini ikitokea fursa ya kuenda kutembelea eneo. Basi, ningependa kutembelea eneo ambalo ni jipya kwangu. Eneo ambalo lina vivutio, eneo ambalo lina utulivu, lakini lanipa fursa ya kujifunza mambo mapya. Mathanani, ningependa kutembelea maeneo kama vile mbuga za wanyama, maeneo kama vile yenye fukwe, maeneo kama vile yenye barafu. Ama milima mirefu ambapo nitapata fursa ya kujifunza mambo mbalimbali, ama kuona vile ambavyo ninavifahamu, lakini sikupata fursa ya kuviona kwa macho.

Ninapenda mvua lakini sio mvua inayopita kiasi kwa sababu ikipita kiasi huweza kusababisha uharibifu. Naipenda mvua kwa sababu inanipa fursa ya kushiriki shuguli mbali mbali hasa shuguli za kilimo. Ninaweza kujishugulisha na shuguli katika bustani ama shambani kwa ajili ya kuotesha. Mvua ikiwa nyingi huweza kusababisha kazi kadhaa kusimama Kwa mfano ikiwa nipo kazini shuleni kufundisha Basi hua hakuna usikilizano mzuri Kwa sababu maji yanapo gonga bati huzalisha kilele nyingi Lakini ikiwa ni ya wastani inakuwa ni buro kwa sababu huondoa vumbi Hubadili hali ya hewa kutoka katika joto jingi Kwa na hali ya ubaridi na hurusu shuguli kadhaa kuweza kufanyika kwa ubora zaidi.

Nikiwa shuleni nashukuru Mungu kwamba nilikuwa na uwezo katika masomo mbalimbali na nilikuwa nikiyasoma yote na kuyafaulu vinzuri Japoo siyo kwa makisi za juu sana Lakini niliweza kuogoza nikifanya vinzuri katika masomo kama vile hesabu, kemia, nikiwa kindato cha pili, biashara kama vile book keeping na Commerce masomo kama vile kiswahili, Uraia, Geografia, historia nilikuwa nikifanya vinzuri na nilikuwa nikiyapenda masomo yote ingawa aa kwa sasa upendeleo wangu umeangukia katika Geografia na nigependa kujifunza fizikia.

Wakati wa likizo, huwa sina mambo mengi sana. Ni wakati ambao huwa ninautumia kupumzika nyumbani, nikikaa pamoja na familia. Ni wakati ambao huwa tunapata muda wa kuzungumza, na kushiriki pamoja katika kufanya kazi mbali mbali za nyumbani. Ni wakati ambao huwa ninapata muda mwingi, wa kukaa na watoto. Mimi si mtu wa starehe sana, na wala si mtu wa kipato kikubwa sana. Hivyo siwezi kusema huwa na safiri.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano. Zamani nikiwa mdogo, nilipata kushiriki shindano la kuchora. Japo sikufanikiwa kushinda. Lakini karibuni, nimewahi kushiriki shindano la uandishi. Niliandika riwaya, maneno zaidi ya elfu hamsini. Na kushiriki kwa kuituma katika tuzo za mabati. Lakini pia, haikuwa bahati kwa sababu haikufanikiwa kushinda. Nitaendelea kufanya hivyo.

Kwa sasa kuna hali ya baridi na mvua za kiasi, nasikia manyunyu yakipiga jiwe bati kutokea nje, ni hali ambayo ni ya kawaida kwa nyakati hizi za mwaka na majira haya. Ni hali ambayo huwa tunaifraia kwa nyakati za usiku, lakini wa mchana, kwa mchana huwa ni kero kwa sababu huwa inasuia baadhi ya shughuli. Huwezi kuingia bustanini, huwezi kufundisha kwa utulivu kwa sababu kerele za bati, huingilia, huingilia usikivu wa wale tunaosikilizana. Ninapendelea hali hii iendelee lakini sii kwa nyakati za mchana bali kwa nyakati za usiku Mathalani kwa sasa hivi nimejifunika blanketi kwa sababu baridi ni kali kwa kiasi fulani.

Kwa sasa huwa sitembelei sana maktaba kwa sababu mbili Kwanza maktaba ziko mbali. Huku niliko ni eneo la nje kidogo ya mji ni umbali wa kilomita nyingi mpaka kufik katika maktaba ambayo ipo mjini Lakini mbili siendi maktaba kwa sababu, vingi ambavyo nigeweza kuvihitaji kutoka maktaba Ninaweza kuvipata katika simu na katika kompyuta Ninapoingia katika hifadhi za vitabu mtandaoni Mathalani katika Google, Drive Huwa ninaweza kupokia vitabu vingi Magazeti, Majarida ambavyo ningeweza kuvipata maktaba vile vile Ingawa katika mtandao, kuweza kuvifikia baadhi ya vitabu ni ngumu Lakini si haba ninaweza kupata kile ambacho nakihitaji kwa urahisi zaidi na kwa sasa vile vile naweza nikatumia AI ambayo imeyarahisisha mambo kwa asilimia kubwa kwa sababu huo inaleta taarifa ku.

Mandhari mbili ama tatu ambazo ni mewahi kuziona, ambazo ni nzuri na za kuvutia. Moja ni ufukwe bahari ya hindi kwa upande wa Tanzania. Ni ufukuwe ambao unapatikana katika tanga na vile vile katika pwani bagamoyo. Ni maeneo ambayo yanavutia, kuna upepu mzuri, kuna muonekano mzuri. Lakini mbili ni maeneo ya mapango ya mboni maeneo haya ni tulivu yana hali ya hewa ambayo ni tofauti sana na eneo lilivo katika mkoa wa tanga ambavo ni joto Kuna ubaridi kutukona na uwepo wa miamba ya limestone na mapango haya yanavutia sana kwa ndani yana maumbile mbali mbali ambayo ya metokea kwa siri kwa mujibu wa maelezo wa watalamu wa eneo hili Lakini eno jingine ni eneo la hifadhi ya mlima wa kilimanjaro eneo hili lina misitu ya asili Ingawa sio kufika ndani sana Nimetebelea kwa kwa sehemu kindogo Lakini ni eneo mbalo linavutia kwa mwonekano wake miti ya asili ni mingi na hali ya hewa ni ya tofauti ni ya kipekee na yenye kuvutia.

Ninapendelea t-shirti kuliko shati kwa sababu mbili. T-shirti huwa inaruhusu mtu kufanya shuguli mbali mbali kwa uhuru zaidi. Kwa sababu aina ya maligafi inayotumika kutengeneza t-shirti ni maligafi zanye kuvutika. Hivo sio raisi kuchanika lakini vile vile ni rahisi kutanuka. Lakini cha pili ni kwamba t-shirti huwa zina vifaa kwa mavazi ya chini kwa maana ya suruali ama kaptula ya aina tofauti tofauti. Shati huwa zina mipaka yake, lakini t-shirti huwa hazina mipaka unavalia na nini? Waweza kuichomeka ama ukaivaa ikiwa nje ya suruali ama kaptula.

Kupige picha kwa maana ya kuchukua ata sura yangu mwenyewe, mimi si mpenzi sana wa kupiga picha. Ingawa huwa ninafanya hivyo katika matukio maalum. Ikiwa ninahitajika kutuma picha yangu sehemu flani, au kuna sherehe ambayo inausisha watu wengi, na tukatakiwa kupiga picha ya pamoja, basi huwa ninafanya hivyo. Lakini sipendelei kupiga picha za kwangu mara kwa mara.

Kazi yangu mimi ni mwalimu na ninafundisha masomo ya geografia na kwa wakati fulani huwa ninafundisha historia Lakini mijikita zaidi katika geografia kwa kipindi cha miaka mingi Ninapenda kazi hii ya kufundisha kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya kazi ambazo niliziwekia malengo Nilitamani kuwa mwalimu na kama isinge kuwa hivyo, basi ningeweza kuwa mkulima, mfanya biashara ama mwanajeshi Lakini nashukuru kwa mba ni mepata kazi hii ambao nilitamani tangu zamani na ninahisi nina kipaji chakuzaliwa chakufundisha. Changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo katika kazi hii ni uwelewa mdogo wa baadhi ya wanafunzi. Lakini mazingira ambao ni magumu ya kufanya kazi kwa maana ya kukosekana kwa baadhi ya vitendea kazi ambao vingeweza kulaizisha kazi hii. Na chatatu ni maslai madogo katika nchietu kwa katika kazi hii ya uwalimu.

Kwa mazingira niliyopo ya nyumba ninayoishi, mandhari nikitazama kutoka dirishani, huwa ninaona barabara na mimea. Kwa maana ya kwamba haya ni mandhari ya kijini, ni mandhari ambayo yana utu mwingi sana na majengo si mengi. Kwa hiyo kutoka dirishani kwangu nikitazama nje, basi huwa ninaona barabara ambayo imepita karibu kabisa na nyumba yangu. Lakini vile vile huwa ninaona mimea mingi sana ni mara chache huwa naweza kuona wanyama kama vile komba na ndege.

Ndiyo, ninapenda samaki. Kama vile ambavyo huo ninapenda mboga nyinginezo ama vitoweo vinginevyo. Ingawa samaki wanopatika na huku ni wadogo wadogo, lakini huo tunawatumia jinsi walivyo. Na kupenda kwangu ni kwa sababu samaki ni moja ya vyakula ambavyo ni vyasili na zenye kujenga mwili kwa sema.

Nathani jibu langu lingekuwa kama la wengi kwamba ndio Lakini natamani kuboresha wakati nilionao sasa kurudi kwangu katika ujana inamaana kubadilisha kila kitu kurudisha nyuma familia na wale nilionao nijambo gumu na pengine linaweza likawa na gharama yake Ningependa zaidi kufanya wakati nilionao kuwa bora zaidi kuliko kurudi katika nyakati za nyuma.